Nje, umewahi kujuiliza kwa nini upendo kwa wanyama hutufundisha huruma na mshikamano na viumbe wengine? Ninapenda sana mbwa kwa sababu ni rafiki wa karibu na huonyesha uaminifu na furaha kila wakati. Pia napenda paka. Kwa sababu ni watulivu na huleta amani nyumbani. Wanyama waporini kama twiga na simba hunivutia kwa nguvu na uzuri wao wa asli. Wakinikumbusha kwamba dunia imejaa ma ajabu. Vile vile, napenda ndege wa ndogo kwa sababu nyimbo zao za asubuhi huniletea matumaini na furaha ya siku mpya. Kwa hivyo, wanyama ninao wapenda ni mchanganyiko wa wale wa nyumbani na wale wa porini. Kwa sababu kila mmoja ana uzuri na somo la kipekee la maisha.